Katika maisha yangu tukio moja muhimu ni siku yangu ya kuzaliwa kwa sababu inanikumbusha kwamba kila mtu anakuja duniani na pia iko siku ambayo tutaondoka duniani kwa hivyo siku ya kuzaliwa ni siku ya muhimu sana kwangu na ndio tukio muhimu sana katika maisha yangu.

Ndiyo ninapenda sana kusoma maoni kwenye mtandaoni kwa sababu watu wana maoni tofauti na ni muhimu kwamba tuheshimu maoni ya kila mtu. Maoni mengine ni ya kuchekesha, mengine ni ya kukashifu, mengine ni ya kukubali. Kwa hivo maoni ya kila mtu ni muhimu katika mtandaoni na napenda sana kusoma maoni ya.